Nam nafuatilia matukio ya kimataifa kama vile mpira, siasa, vita kwa sababu inatusaidia sana ili kuelewa na kujua mambo yanayojiri kwenye mataifa nyingine ili tuweze kurekebisha katika taifa letu namu.